Ndio, ninaitumia sana. Hasa ninapokuwa na haraka au mikono yangu ikiwa na kazi. Kwa mfano, mimi hutumia voice to text kuandika ujumbe mrefu kwenye whatsapp badala ya kuchapa. Pia nikwa jikoni nikipika, mimi tumia sauti kuwekatema au kuliza mapishi kwenye simu yangu. Ni rahisi zaidi kuliko kuguza kioo cha simu ukiwa na mikono yenye maji au unga. Narahizisha maisha kwa kiasi kikubwa.

Mimu hujaribu kuzingatia mambo machache ya msingi. Kwanza, ninahakisha nakunywa maji mengi kwa siku, angalau lita mbili au tatu. Pia, nimeanza tabia ya kutembea kwa miguu kwa dakika kama thelathini kila jioni ili kuchangamisha mwili. Kuhusu chakula, nimepungusa sana sukari na vyakula vya mafuta na badala yake nakula mboga za majani na matunda kwa wingi. Lakini jambo muhimu zaidi kwangu ni kupata muda wa kutosha wa kulala ili mwili upumzike vizuri.

Napenda sana kucheza ngoma hasa wakati wa sherehe za kifamilia au harusi. Ni njia nzuri sana ya kuchangamsha mwili na kuondoa msongo wa mawazo. Unapocheza ngoma, unatumia viungo vyote vya mwili kuanzia kichwa hadi miguu. Hivyo ni kama aina fulani ya mazoezi yenye furaha. Sipitwi na fursa yoyote ya kuonyesha ufundi wangu wa miondoko, pale inaposikia sauti ya ngoma ikiridima.

Mimi usikiliza sana mziki wenye ujumbe mzito na miondoko yenye nguvu. Mara nyingi najikuta nikivutiwa na kundi la wanamuziki linaloitwa Imagine Dragons. Mziki wao una sifa ya kuwa na sauti yenye mamlaka na hala zinazosisimua moyo. Kila mara ninaaposikiliza nyimbo zao nahisi kuongezwa nguvu na ari ya kukabilana na changamoto za kila siku. Ni aina ya mziki ambao si wa kuburudisha tu bali ni inakupa ujasiri wa kusimama imara ata wakati wa dhoruba.

Kama mtaalamu wa mifumo wa programu, ni lazima niwe na shauku ya kujaribu teknolojia mpya ili nisizalie nyuma. Ulimwengu wa digitali unabadilika kwa kasi sana. Hivyo mbinu tulizo tumia mwaka jana, zinaweza zisiwe bora kwa mwaka huu. Napenda sana kufanyia majaribio wa lugha mpya za kuandikia kanuni na zana za kisasa za kiufundi. Hii inasaidia kutangeneza mifumo iliyo bora zaidi yenye usalama mkubwa na inayoweza kuwatumikia watu wengi zaidi kwa ufanisi.

Mimi na marafiki zangu tuna mapezi makubwa na sana. Hivyo, mara nyingi tulihudhiria maonyesho ya picha, muziki wa ala au michezo ya kuigiza. Tunapenda pia kufanya mazoezi ya kucheza ngoma za asiri au kuimba pamoja. Shuguli hizi zinatupa fursa ya kuelezea hisia zetu na kuthamini tamaduni wetu kwa namna ya kipeke. Ni wakati ambao tunasherehekea kipaji cha kila mmoja na kufurahi kwa pamoja.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya hasaa vile vinavyo tengenezwa kwa kutumia bidhaa za asili na viungo vya mboga Mara nyingi, mimi hupenda kutafuta mapishi kutoka nchi mbalimbali na kujaribu kuyapika jikoni kwangu iNanipa furaha kuona jinsi mchanganyiko wa vitu rahisi unavyaweza kuunda kitu kitamu na chwnye lishe bora kujaribu vyakula vipya kunanifundisha kwa mbunifu na kunanifanya nidhamini utafauti wa mapishi uliopo ulimwenguni.

Kila siku mimi hutumia programu ya kupanga ratiba na majukumu yangu Programu hii inasaidia kuandika mambo yote ninaotakiwa kuyatekeleza tangu asubuhi hadi jioni na inanikumbusha pale muda wa jukumu fulani unapofika bila programu hii ni rahisi kusahau miadi muhimu au kupoteza muda mingi kwenye mambo yasio na tija inanipa nidhamu ya kazi na kunisaidia kuona mpangilio mzuri wa maisha yangu ya kila siku.

Napenda sana kuangalia nyota kwa sababu ninavutiwa na sayansi ya anga Kila mara ninapotazama juu mimi hujaribu kutafuta makundi tofauti ya nyota na kuelewa jinsi yanavyo songa kulingana na majira ya mwaka Inasisimua sana kujua kuwa mwanga tunao uona sasa umetoka mbali sana na umesafiri kwa miaka mingi ili kutufikia kujifunza kuhusu nyota kunanifanya nithamini ufundi uliotumika kuumba ulimwengu huu na kunanifanya ni azime darubini kila nipatapo nafasi ili nione kwa ukaribu zaidi.

Wakati wa mapumziko, mimi upenda kuachana na kioo cha kompyuta na kutembea kidogo nje ili kupata hewa safi inanisaidia sana kuirusha akili yangu ipumzike baada ya saa kadhaa za kufanya kazi nzito, ya kufikiri na kutatua matatizo ya kiufundi Mara nyingi, mimi hutumia dakika chache ya kufanya mazoezi ya kupumua au kusikiliza mziki wa ala uliotulia. Hii inanisaidia kurajesha nguvu na umaakini wangu ili niweze kundelea na majukumu iliyobaki kwa ufanisi zaidi.

Hapana, sipendelei kuvaa saa kwa sababu napenda mikono yangu iwe huru Wakati mwingine, nahisi kama saa inanibana au inaniletea usumbufu, ninapoandika kwenye kibonyezo cha kompyuta kwa muda mrefu Napenda kuishi bila kuhisi shinikizo na kuangalia saa mkononi kila dakika inanisaidia kuwa na utulivu zaidi na kufanya mambo yangu kwa mtiririko wa asili bila haraka isiyo na lazima.

Ndiyo, napenda sana kula shashari. Hasa ninapotazama filamu nyumbani au kwa jumba la cinema. Kutazama cinema hakuwezi kukamilika bila kuwa na bakuri kubwa la shashari, zenya ladha ya siyagi na chumvi kidogo. Ni kitafunio chepesi ambacho hakikuchoshi kukila na kinachangamsha kinywa wakati unaendelea kufurahia. Kisa cha filamu unayoitazama.

Mara nyingi wakati wa mchana, chakula changu kikuu ni mchele au kama tunovyo ita kwa jikoni wali. Napenda sana wali kwa sababu ni chakula chepesi ambacho hakileti uvivu baada ya kula. Jambo ambalo ni muhimu sana ili niweze kuendelea na kazi zangu za mchana kwa ufanisi. Kawaida, mi hupenda kuandaa wali wangu ukiwa na harufu nzuri ya hiliki au mdalasini. Na kuula pamoja na mchuzi mzito wa maharage au kuku wa kukaanga. Pia, huwa siachi kuongeza mboga za majani kando ili kuleta uwiano na wa lishe bora. Sahani ya wali mweupe ulio pikwa vizuri na kwa uka sawasawa ni mulo unaonipa ridhiko la kweli na nguvu ya kutosha kuimaliza siku yangu wa kishindo.

Najua zamani nilikuwa nafanya kazi tu ili mradi siku ipite Yaani Nainge ofisini nakutana na rudwa la barua pepe Naanza kushughulika nazo bila kuwa na mwelekea wowote Lakini nilikuja kukugundua kuwa hiyo ni njia rahisi sana ya kuchoka bila kufanya kitu cha maana siku hizi Nimebadili mfumo kabisa Sasa nikifika mwisho wa mwezi tusema tarehe thelathini au thelathini na moja Mimi huwa sitoki ofisini bila kukaa chini na karatasi yangu au kufunga ile programu yangu ya kupanga kazi Huwa najiuliza Ivi, mwezi ujao nataka nifike wapi Kitu cha kwanza ninachokufanya ni kuangalia vipaumbele Unajua? Huwezi kufanya kitu kwa wakati moja, utapasua kichwa Kwa hivyo, nachagua mambo makuu matatu tu Nasema, sawa, mwezi huu nataka nimalize mradi fulani nijifunze lugha mpya ya programu na nirekebishe mifumo fulani inayozingua Nikishapata haya matatu, mengine yote yanakuwa ni ziada tu alafu, yetu kingine ambacho kimenisaida sana ni kugawa haya malengo makubwa kwa vipande vidogo vidogo tolea kuona mlima mrefu mbele yangu nauona kama mfululizo wa vilima vidogo. Kwa mfano, kama lengo nikumaliza mradi mkubwa, basi kila wiki lazime kuwe na hatua niliyofikia. Nanipa moyo sana nikiona nimepanga tiki kwenye ratiba yangu kila ijumaa inanifanya nisihi kwa kweli nasonga mbele. Lakini unajua, maisha ya kazi hayajawi kunyooka, kuna wakati malango yanavu rugika, labda tharura inatokea au mifumo inafeli. Zamani nilikuwa napaniki sana, lakini sasa hivi nimejifunza kuwa na unyumbufu. Malengo yangu sio sheria ya mzahafu naeza kuyabadilisha kulinganga na hali halisi kikubwa ni kwamba, kilaninapofanya maamuzi najua ninaelekea wapi, mwisho wa siku, kueka malengo kunanisaidia kupata usingizi mzuru siku naenda kulala nikijua kuwa kesho asubuhi nikiamuka, siitaji kuanza kufikiri nianze na nini tayari, lama ni hipo kichwani na kwenye simu yangu Nanipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nifurahie kazi yangu zaidi.

Najua, kila mtu ana ile sehemu ambayo akikaa tu, anahisi kama matatizo yote ya dunia yamebaki mbali sana. Mahali ninapopenda kuwa sio lazima pawe na mambo mengi ya kifahari au kelele za mjini. Hapana, mi ni mtu wa utulivu. Siku zote nimekuwa nikivutiwa na sehemu zenye asili. Yaani, fikiria mahali ya fulani ya penye miti mingi labda pembeni ya maji, iwe ni ufukweni mwa bahari au hata kando ya mto unaotiririka kwa sauti ya chini. Unajua ile sauti ya maji yanapagonga mawe? Ile sauti kwangu ni kama muziki fulani wa ajabu, ambao unatuliza mishipa ya fahamu. Nikikaa sehemu kama hiyo, nahisi akili yangu inafunguka na kuanza kufikira mambo ya msingi, badala ya kukimbizana na ratiba ya kazi kila saa. Lakini pia, si asili tu, napenda sana mahali penye mwanga wa kutosha. Sipendi kukaa kwenye vyumba vyenye giza au vilifvyofungwa sana. Napenda sehemu yenye madirisha makubwa, ambapo jua la asubuhi linaweza kuingia na hewa safi inazunguka vizuri. Hata ofisini kwangu, huwa najitahidi kukaa karibu na dirisha inanipa nishati fulani ya ajabu na kunifanya nione kama dunia ni pana na ina fursa nyingi vitu vingine ni mpangilio. Unajua, siwezi kutulia mahali penye vurugu au vitu vimesambaratika wafio mahali ninapopenda kwa lazima pawe pamesafishika na kupangwa kwa ustadi huwa nasema, mazingira yako kifurugika na akili yako pia inavurugika Kwa hivyo, iwe ni nyumbani kwangu au sehemu ninayokuenda likizo mlangilio ni kitu ambacho siwezi kufanya nalo mzaha Mwisho, mahali ninapo penda kuwa ni sehemu ambayo naweza kuwa mimi mwenyewe sehemu ambayo sihitaji kuvaa maski ya kikazi au kujifanya mtu mwingine inaweza ikawa ni sebuleni kwangu nikiwa nimeshika kitabu au kwenye bustani dogo nikiangalia nyota usiku mahali bora, siyo jengo Bali ni ile hali ya usalama na amani unaohisi ukiwa hapo.

Kuuliza kama nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki Nisawa na kuuliza kama napenda furaha, ndiyo, nimeshawi enda kuenda mara kadha na kila nikikumbuka, nahisi msimimko fulani mwilini Hakuna kitu kinacho weza kulinganishwa na kusikiliza muziki wamoja kwa moja Ukiwa umezungukwa na maelfu ya watu kwenye nishati kama yako na kumbuka tamasha moja ni lilo enda miaka michache iliyopita ilikuwa ni tamasha kubwa la nje, chini ya nyota na hewa ikiwa tulivu Kabla hata wasanii hawajaanza kupanda jukwani, ule mngurumo wa umati wa watu unatosha kukupa mzuka watu wanacheka wanapiga picha na kuna harufu nzuri yavyakula vya mtaani kila upande Hapo ndipo unagunduwa kwa mziki unalugha mmoja inayounganisha watu wa kila aina Sasa, wakati ule mziki unapoanza, mambo yanabadilika kabisa Unajui ile hali ambapo unahisi bass inagonga ndani ya kifua chako Yaani unahisi kila mdundu unakuenda sambamba na mapigo ya moyo wako, inasisimua sana na uzuri wa tamasha ni kwamba, sio tu kuhusu kusikiliza, bali ni kuhusu kuona. Unaona jinsi mpiga gitaa, anavyochezesha vidole vyake kwa kasi. Unaona jinsi mwimbaji anavyotoa jasho, na kuweka hisia zake zote kwenye wimbo. Hapo, ndipo unadhamini sana kipaji cha bidadamu, lakini kuna changamoto zake pia. Na hizo ndizo zinafanya stori iwe nzuri. Unajua kusimama kwa saa tano mfululuzo, kuskuma kidogo na watu wanaocheza, na pengine kupotesa sauti kwa sababu ya kuimba kwa nguvu. Yote hayo ni sehemu ya uzoefu kurudi nyumbani, miguu inauma Maskio natua sauti ya mngo Lakini moyo unakua umeridhika sana unajisikia kama umepata Bateri mpya za maisha.